Hujambo, kuna tabia nyingi ambazo zinachukiza, lakini kuna moja ambayo ningependa kuangazia katika kujibu swali hili. Na tabia hii inatokana na kwamba kwa sababu ya kuenea kwa mtandao na vile vile simu za mkononi ambazo zina uwezo huo wa kutumia mtandao. Kumekua na tabia hivi karibuni ya watu kucheza video sana sana kwenye mtandao wa kijamii wa tiktok na watu hao wanacheza video zile kwa wakati wowote tu bila kujali kama wako kwa sehemu ambazo zinatumika na watu wengi kama vile mikahawa na unaweza kuwa umeenda kwenye mkahawa tu kukula ama kupata kinywaji halafu kisha uendelee na safari yako ama shughuli zako lakini unapokuwa pale unapata kwamba kuna watu wengi ambao wanacheza video hizo kwa sauti ya juu sana bila kujali maslahi ya watu wengine na ikizingatiwa kwamba labda wale watu wengine hawapendi usumbufu unaotokana na kelele ama usumbufu unaotokana na watu wengi kucheza video nyingi tofauti tofauti kwa hivyo nafikiri kwamba katika wakati huu hili ndilo jambo moja ambalo linanikwaza sana wakati wowote ambao nipo kwenye sehemu hizo ambazo zinatumika na watu wengi Asante.

Hujambo, naweza kusema kwamba natumia wifi na vilevile natumia data ya simu tofauti ni kwamba nikiwa kwa nyumba ama sehemu nyinginezo ambazo zina wifi na ninaamini kwamba ziko salama nitatumia wifi hiyo. Lakini wakati wowote ambao nipo mahali ambapo hakuna wifi na tumia data ya simu na nafikiri ni muhimu sana kutaja kwamba nina wifi kwa nyumba ninapoishi na wakati wowote ambao niko kwa nyumba naitumia ile wifi na vile vile niseme kwamba pia nikiwa katika sehemu nyinginezo siwezi tu kutumia wifi yoyote ile lazima niwe na hakikisho ya kwamba ile wifi iko salama na naweza kutumia bila madhara yoyote asante.

Na weza kusema kwamba nime shiriki mashindano ila kwa kiwango cha shule, mwanzo kabisa shule ya msingi, shule ya upili na vile vile katika chuo kikuu. Na mashindano haya ya mekua ni mashindano ya muziki, mashindano ya mchezo wa kuigiza na vile vile labda mashindano mengine kama vile kandanda ijapokuwa sijakua mcheza ji shupavu sana katika kandanda na kwa hivyo naweza kusema kwamba mashindano ambayo ni meweza kushiriki kwa kiwango kikubwa ni mashindano haya ya muziki na mchezo waku igiza na hayo ni kando na mashindano mengine labda ya kielimu maanake tukiwa katika shule ya msingi na vile vile shule ya upili tulikuwa na mashindano wakati labda kama wakati mmoja katika muhula na mashindano haya yali shirikisha mambo mengi labda mashindano ya somola hisabati, mashindano ya ubunifu, mashindano vile vile labda ya somola Kingereza. Na kwa hivyo naweza kusema, hayo ndiyo mashindano ambayo ni meweza kushiriki. Asante.

Siwezi sema kimsingi kwamba napenda kukimbia ila kwa sababu ya mambo ya kiafya na labda umuhimu wa mazoezi katika maisha. Imebidi wakati mwingine nikimbie kidogo ama labda kutembea kwa hivo siwezi kusema kwamba kimsingi napenda kukimbia ila imenibidi kwa sababu ya mambo haya ya kiafya na mambo ya kujaribu tukuwa katika hali nzuri kwa hivo nijambo ambalo nafanya muda kwa muda kwa sababu ina inanibidi na wala siyo kwa sababu ninapenda Asante.

Hujambo, kuna tabia nyingi tu ambazo napenda kwa watu wengine, lakini kwa ujumla napenda kama watu wanajali maslahi ya wengine na wanajaribu kuhakikisha kwamba kwa vyovyote wanavyofanya huhakisha kwamba maslahi ya watu wengine yamezingatiwa. Na nafikiri ni jambo zuri sana na muhimu sana katika maisha na katika kuhakikisha kwamba kuna uhiyano na kwa ujumla ama mahusiano mazuri kati ya watu.